Najilinda didhi ya vitisho vya mtandao kwa kutumia nenosiri imara na tofauti kwa kila akaunti na kubadilisha mara kwa mara. Pia huepuka kubofya viungo au kupakua faili zisizo aminika na hutumia programu za usalama pamoja na kusasisha vifaa na programu mara kwa mara. Zaidi ya hayo, huwasha udhibitishaji wa hatua mbili na kuwa makini na taarifa ninazo shiriki mtandao ili kulinda faraga na usalama wangu.

Ndiyo napenda kupiga picha kwa sababu huniruhusu kunasa kumbukumu muhimu kuonyesha ubunifu na kuelezea hisia au hadithi kupitia picha. Kupiga picha unifanya nione dunia kwa mtazamo tofauti na kunifundisha kuthamini maelezo madogo katika mazingira yanayo nizunguka.